Niambie kuhusu mji wako wa kuzaliwa Mji ambao nimezaliwa unaitwa mkandami ambao ipo katika wilaya mbalali mko wa mbeya vitu ambavyo vipo kuvutia kwa mji wangu wa kuzaliwa ni mto na milima Kuna mito mingi na milima ambayo mito haikauki mambo mazuri ya ututoni ambao ninakumbuka ni kucheza mpira na watoto wenzangu Lakini pia kueza kula vitu vya asili nakueza kulinda asali vitu ambao kinafanya mji wangu uwe ni mji maalumu ni kutoka na ukarimu wa watu ambao wanaishi katika mji huo kuhusu kurudi katika mji wangu, ntarudi kwa ajili tu ya kufunga harusi watu wa mji wangu waweza kusherehekea harusi yangu.

Je, unapenda kutembea msituni? Ndio, ninapenda kutembea msituni. Napenda kutembea msituni kwa sababu kuna mandhari ya asili, ambapo pia kunanipa kupata hewa nzuri, lakini pia ninaweza kuona wanyama mbalimbali kama vile ndege, swara, sungura, kwa hiyo napenda kutembelea msituni.

Je, unapenda asali, ndio, ninapenda asali sana, na pia kwa sababu mwenyewe huwa ninaweza kulina asali, na asali naipenda kwa sababu pia natumia kwenye mbali mbali, kwa mfano asubuh ini kiamka, huwa natumia asali kwenye maji yangu ya kunywa, lakini pia huwa natumia asali kwenye chai yangu, kwa sababu inanipa afya, akini pia ni zuri kwa matumizi ya afya yangu.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi? Mimi napenda sana kuchora kuliko kupaka rangi. Ninapenda kuchora mchoro mbali mbali ya sanaa. Kwa mfano huwa nachora maua. Nachora wanyama ambao huwa nawauza. Na kuweza kujipatia kipato nje ya kazi zangu za kila siku.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni hekima, busala na upendo. Napenda sana mtu ambayo inakuwa na hekima katika kufanya mambo yake. Napenda mtu ambayo inafanya busala katika kuendala na mambo yake. Lakini pia mtu mwenye upendo. Mtu mwenye upendo ni mtu ambayo inapenda sana. Lakini pia awe inahuruma kwa wengine.

Je, unapenda kuandika kwa kompyuta au kwa mkono? Mimi napenda kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono Hii ni kwa sababu kuandika kwa mkono mwandiko wangu sio mzuri sana kwa hivyo huwa napenda niandike kwa kompyuta ili niweze kuandika mwandiko ambao ninaupenda na ambao unasomeka vizuri.

Unachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku? Nachaji kulingana na mahitaji ya siku husika. Kwa siku ambayo situmii sana, basi nitachaji mara chache. Kwa hiyo ambayo siku natumia mara nyingi, basi nitachaji mara nyingi kwa hiyo. Kwa wasitani, naweza kuchaji simu mara tatu kwa siku.

Langi yaku ya kupendezwa ni ipi? Langi yangu ya kupendezwa ni kijani. Ni langi ambayo naipenda sana kwa sababu inawakilisha uoto wa asia katika nchi angu na ipo kwenye bendela ya nchiangu. Lakini pili ni langi ambayo ipo kwenye timi yangu ambayo naipenda sana ya Daratislam Young Africans.

Je, unawafamu majirani zako? Ndiyo, ninawafamu majirani zangu Hapa, ninapokaa, ninakaa na majirani zangu ambao ninawafamu wote kwa sababu ni majirani ambao tunafanya kazi semoja Lakini pia hata wale ambao sifanyi nao kazi, ninawafamu kwa sababu, ninashikiana nao kijamii katika mambo mbalimbali ya kijamii kwa mfano huwa naenda kuwaungisha mahitaji yangu ya dukani lakini pia huwa napiga nao story, nashikiana nao kwenye misiba kwa hiyo majirani zangu nawafahamu.

Unaenda maktabani mara ngapi? Huwa naenda maktabani mara mbili kwa wiki. Huwa kila siku ambazo ninakuwa niko siendi kazini, niko bure. Huwa ninaenda kwenye maktaba kuweza kusoma vitabu mbali mbali ambavyo huwa vinanifungua uwezo wangu wa kiakili katika kufikiria na katika kutenda.

Mazingira gani ya kazi unayo ya unaopendelea? Mazingila ya kazi ambayo ninayapenda ninayapendelea ni mazingila ambayo Kuna kuwa kuna motisha kwa kazi ambazo tunafanya kwa ziada Lakini kuna kuwa kuna utende ya kazi vya kutosha Lakini pia kuna kuwa kuna uongozi imala ambao unaweza kutuwezesha kuweza kufanya kazi katika mazingila mazuli Lakini pia napenda mazingila ambayo yana watumishi ambao wanaoelewa na tunaelewana vizu.

Unapumzika vipio bada ya siku ndefu? Bada ya siku ndefu ya kazi nyingi huwa napumzika kwa kweza. Kwanza kabisa nikifika nyumbani huwa na oga maji ya baridi ambayo huwa ya nauchengamusha mwili wangu. Pili nina kula chakula laini. Lakini pia nakunya kinyuadi hafu na lala kwa muda wa masaa nane hadi tisa. Yapo nakuwaunapumzika vizuli.

Mboga ambazo nazipenda kula ni mboga za majani. Napenda sana kula mboga za majani kwa sababu ni mboga ambazo zina madini mengi sana ambayo yanahitajika mwilini lakini pia huwa zinaongeza damu kama vile mchicha, spinachi, kabeji kwa hiyo huwa napenda mboga majani zaidi.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Kazi yangu mimi ninataka kufikia katika kiwango cha shada ya utamili. Lengo langu nikua mbobezi katika utoaji wa huduma kwa wagonjwa. Na hivyo, nimeweka mpango mkakati. Wakueza kuenda kujiendeleza kimasomo ili niweze kufikia malengo yangu hayo ambao nataka kuyafikia. Ambao kwa umakani mungu akipenda nitaweza kwenda kujiendeleza katika stashahada ya uzamili.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Pindi ambapo kunakuwa kuna mkutano huwa najiandaa kwa kuweza kupitia mada zote ambazo zitajadiliwa kwenye mkutano Lakini pia huwa ninaandaa maswali kwa ajili ya kuweza kwenda kuuliza kwenye huo mkutano Lakini pia huwa ninawahi kwenda kwenye mkutano kama mkutano kafanyika saa saba kamili, basi mimi saa sita na dakika hamsini nitakuwa ukumbini kwa ajili ya mkutano.

Niambie kuhusu mandhari kutoka dirishani kwako. Mimi ninapo tazama hapa inje, ninaona mauwa ambayo nimeweza kuyapanda mimi mwenyewe. Na pia naona miti ambayo inazunguka nyumba yangu. Lakini ninapo sikuwa muda ambao napenda kutazama ni muda wa jioni. Napenda sana kutazama inje baada kutoka kazini. Lakini kitu ambacho kinabadika inje kutokana msimu ni ukijani. Kipindi cha msimu mvua masika, huwa kunakuwanga na kijani kikubwa Lakini kipindi cha kiangazi, kijani huwa kinapotea, kinakuwa kidogo sana huwa najihisi vizuri sana, ninapotazama inje Napata akili, napumuzisha akili moyo wangu unajisikia furaha.

Niambia kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira migiu. Timu ninayopenda ya mpira miguu ni kutoka ya nchini uhispania inaitwa Real Madrid, timu ya kihistoria. Nimeanza kuipenda timu hii tangu mwaka elfu mbili na kumi na mbili ambapo kuna rafiki yangu kutoka tanga ambaye alinishawishi kuanza kuipenda hii timu. Mchezo wa kushangaza wa timu hii ni mchezo wa ligi ya mabingwa wa ulaya, kati Real Madidi na Manchester City Mchezo ambao kwa kweli ulikuwa ni mchezo wa kushangaza sana Mchazaji ambaye nampenda katika timu hui ni kyllian mbbape timu yangu inaposhinda huwa najisikia furaha sana, huwa nashangilia, lakini pia siku hiyo huwa nakula vizuri.

Zawadi gani nzuri umewai kupokea umenibamba kiukweli. Zawadi nzuri ambayo nimewai kupokea ni zawadi ambayo ni meweza kupokea mwaka jana na mwaka huu. Zawadi ya mwaka huu niliyopokea mwaka mpya ni zawadi kutoka kwa mpenzi wangu. Alitnitengenezea notebook yenye jina langu lakini pia kanitengenezea flash yenye jina langu pia kanitengenezea chupa ya maji yenye jina langu na pia kaninunulia powerbank yenye jina langu. Kwa hiyo ni zawadi nzuri sana na nitaitunza na kuikumbuka siku zote bila kusahao pia peni ni jina langu ni zawadi nzuri sana na ambayo nimepokea kutoka wa mpenzi wangu.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kuja kuweza kwa miliki mali ili niweze kuwa nawezo wa kuweza kuwasaidia wazazi wangu Pali ambapa kukuna witaji Lakini pia niweze kuwasomesha watoto wangu katika shule ambazo nenzuli na kuwa maisha mazuli Lakini pia bila kumsahau mke wangu niweze kumtunza bisuli ya weze kupata huduma zote ambazo wanaziitaji Kuanzia maraze, chakula Kini pia niweza kunyenga nyumbu nzuri na kupata usafiri ya kutembele ya nigeli.

Wazo gani nzuri una kwa siku ya leo? Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo ni kuweza kupika chakula kizuri, pia niweze kumpikia mpenzi wangu mboga nzuri, ambapo akija baadaye aweze kuikuta hilo ndilo wazo langu zuri kwa leo.

Mkate wa aina gani unaopenda? Mkate ambao ninaopenda ni mkate wa ngano ni mkate ambao wanaupenda hasa ule ambao umeandaliwa kiasili kwetu njombe tunaita mkati wakikinga ni mkate ambao unanguvu nyingi kwa hiyo ukila Unashibisha na unawezoa kaa muda mrefu bila kuweza kula.

Unatumia program zipi mara nyingi. Programu ambazo nazitumia mara nyingi ni program za mawasiliano. Za kupiga simu na kupokea simu. Program ya ujumbe mfupi kwa ajili kutuma ujumbe kwa mbali mbali. Lakini pia natumia program za mtandao ya kijamii kama vile instagram, facebook na tiktok kwa ajiri ya kupata taarifa mbali mbali zanazoendelea duniani. Lakini pia kupata burudani mbali mbali.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Mwezi wamwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi watano Kwa sababu ni mwezi ambao umebeba kumbukumbu yangu ni mwezi ambao miaka mingi nyuma niliweza kuzaliwa Kwa hiyo ndo mwezi ambao ninaupenda sana Kwa sababu pia unakuwa ni kipindi kimamavuno Kwa nikipindi chafuraha.

Je umewahi kushiriki mashindano? Ndiyo nimewahi kushiriki mashindano Kipindi niko shule ya msingi niliweza kushiriki mashindano ya kukimbia mbio, kukimbia, mbio mita mia moja. Nilikimbia na nikashinda. Hayo yalikuwa ni mashindano ya umita shumta mashindano ambao huwa yanashirikisha shule za msingi Tanzania.

Je, unapenda kusafiri na ramani au GPS. Kwa mimi, unapenda kusafiri kwa kutumia ramani. Kwenye simu yangu, na google ramani ambayo hua inanisaidia kuweza kutembea au usafiri kwa sehemu ambazo sizi fahamu. Inyanyoneisha kwa mba hapa tupo wapi, na naelekea wapi, na nieleke sehemu gani.

Una barua pepe, unangoja barua pepe marangape kwa siku? Kwa kukua kwa saa hivi, sio mtuminye mzuli wa barua pepe Kwa hiyo huwa natumia barua pepe maramoja wa manambili kwa siku Kuringana na siku hiyo, nina tarifa au Kuna kitu nakisubili kutoka kwenye barua pepe.

Je, unanunua vitu kwa kutumia simu, ndiyo hua nanunua vitu mbali mbali kwa kutumia simu, siyo vitu vyote vitu ambavyo unavinunua kwa kutumia simu ni vile vitu ambavyo Haviko maeneo ya jilani au sifahamu vinapo uzwa kwa hiyo hua aninatumia simu kuweza kununua kuweza kunilashia dhali kukazi ya kwenda kutakuta hivyo vitu.

Unashughulikia mda kazini vipi? Mda kazini huwa ninashughulikia kwa kuwacha mambo yote ambayo sio ya muhimu Huwa ninazima simpale ambapo ina hitajika Ninakesha ninafanya kazi sote kwa weredi na kwa mda husika nikifika tu kazini huwa ninangalia leo kuna kazi gani Ninazipanga kwamba hii nita anza hii nitamalizia na hii hapa Lakini pia natumia mda wangu vizuri kuweza kufanya kazi na kunjikumbusha kusoma niweza kujiboresha zaidi na zaidi kwenye kazi yangu.

Unajenga mausiano vipi na wafanya kazi wengine? Huuwa ninajenga mausiano mazuri na wafanya kazi wengine kwa kuhakikisha kuwa. Kila napo kwa nabu kwa nabu na wafanya kazi, nina msalimia, lakini pia ninaongea kwa adabu na heshima. Na pia huwa nawashirikisha kumbasi jitengi, kitu kikitokea, basi nawashirikisha wote. Napia na siwi mbivu kwenye kufanya kazi ili uweze kunipenda. Hivo ndivo ambapo huwanatumia kujenga mausiano mzuri na kwenye kazi wengine.

Unapenda kutembea wapi? Ninapenda kutembea sehemu ambayo ni tulivu. Kwa mfano, sehemu ambayo kwenye fukwe za bahari. Ni sehemu ambazo napenda kutembelea kwa sababu ni mazingira ambayo yametulia. Lakini pia kutokana na kwamba nipo maeneo ambayo hakuna bahari. Basi huwa naenda sehemu moja inaitwa bawani ambayo kuna upepo mzurina kumetulia. Mbako huku hakuna nipa nafasi ya kuja kufikiria mambo yangu. Lakini pia akili yangu huwa inatulia na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa.

Jee, unatumia mtandao ya kijamii? Ndio ni natumia mtandao ya kijamii. Mtandao ya kijamii mbao naitumia sana ni mtandao wa TikTok. Ambao kwa natumia kwa ajili ya kuangalia video mbali mbali.ambao za watu wamechapisha, kwa ajili ya kujifuraisha. Lakini pia natumia mtandao ya kijamii wa Instagram. Kwa jili ya kubala tarifa mbali mbali. Lakini pia kuburudisha. Lakini mtandao mwigine mbao naitumia ni mtandao wa Facebook. Nao ni kwa jili ya kujiburudisha.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani. Kulima bustani ni jambo nsuri sana na mbalo ni na nifanya niweze kupendazesha mazingila yangu na hapa inje kwa saivi nimeweza kulima bustani nzuli ya maua ya waridi na ninapenda kulima bustani na saivi nimejikira kwa kutungalaji ubustani mbali mbali ambazo zinapendazesha mazingila.

Unacheza na nani maranyingi huwa ninacheza nina mpenzi wangu maranyingi lakini pia huwa nacheza na mcheza na mfanyakazi mwenzangu wa kazini nina mchezo ambao huwa tunacheza tunacheza game la mpila ambayo linaitwa eFootball ni game na ambalo huwa linatuunganisha tunacheza maranyingi sana tunanaea tukatumia masaa matatu huku tunacheza tu.

Unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kutokana na mazingira ambayo niliopo, sina usafiri wawowote ambao ninaumiliki Hata baiskeli tu sina Kwa hiyo usafiri ambao ninautumia kila siku ni usafiri wa bajaji ambao kila siku ninapoenda kazini napanda bajaji mpaka kazini na pia natoka kazini napanda bajaji mpaka nyumbani au ninapotoka nyumbani kwenda mjini kufanya mahitaji pia napanda bajaji.

Sera gani ya kampuni unaona ni muhimu? Sera ya kampuni ambayo naona ni muhimu ni ya falaga kwamba kuweza kutunza taarifa za mteja lakini pia sela ya kuruhusu kwa wafanya kazi kuenda kujiendeleza. Hizo ndio sera muhimu ambazo naziona ni muhimu kwenye kampuni yangu ambao naifanyia kazi.

Je, unapenda mziki wa jadi? Ndiyo. Mimi kama mbena ambao ndo kabila lango mama, ninapenda sana mziki wa jadi. Ambao huwa unaniburudisha lakini pia unanikumbusha historia ambako tumetoka. Sisi kama wabena tuna ngoma zetu kwa hiyo napenda sana mziki wa jadi ambao ni wakibena.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia? Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni mafunzo ya usalama kazini ambayo nimeyapata wiki mbili zilizopita. Tumefundishwa namna nzuri ya kutunza takataka, kutunza na kuzisafirisha na kuziteketeza. Lakini pia tumejifunza namna nzuri ya kuzuhia maambukizi kutoka kwa sisi wahudumu wa afya, kuenda kwa wagonjwa au kuenda kwa jamii nyingine. Kwa haya mafunzo yamensaidia sana kuweza kujilinda mimi Lakini pia kuwalinda wateja wangu.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Muda baridi kali ambapo kwa hapa mkoa wangu nilipo ni kipindi cha mwezi wa sita hadi mwezi wa kumi Huku huwa kuna baridi kali sana katika kipindi hichi, huwa ninavaa nguo nzito lakini pia zenye manyoya na muda mwingine huwa naota moto kwa kupitia kigae ama nawasha makaa, kunaweka ndani naota.

Somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi ambalo nalipenda ni bayolojia. Ni somo ambalo ni nalipenda kwa sababu linahusu mwili wangu na pia na mwili wa wanyama. Kwa kuwa mimi ni mtumishi wa afya Somo hili nalipenda kwa sababu lina nisaidia katika kutoa huduma kwa wagonjwa. Kwa kuwa ninauelewa mwili wangu mwenye na mwili wa wagonjwa jinsi unavyo fanya kazi.

Uje unavaa miwani hapana Mimi uwa sivai miwani Kwa sababu macho yangu yaona vizuri lakini pia hata ile miwani kwa ajili Kujia kupendeza au fasheni huwasivai kwa sababu huwanaona kama hainipendeze kuhosio mpenzi kuvaa miwani.

Unapata habali wapi? Mimi huwa napata habali kupitia luninga. Mbapo ninaangalia taifa ya habali. Kupitia channel ya taifa ya TBC. Lakini pia natumia mtandao yangu ya kijamii kuweza kupata taifa mbali mbali za habali kama vile Instagram na Facebook.

Je, umewaiku kuona bahari? Ndiyo, nimewaikuona bahari. Wakati nasoma mji wa Dar Salaam, nilikuwa nakaa jirani na bahari ya hindi. Na nilikuwa napenda kwenda kutembea siku za jioni, nikitoka shuleni. Lakini pia, wakati wa weekend, nilikuwa naenda jioni pia kutembea. Kwa hivo bahari nimewaikuiona ambayo ni bahari ya hindi.

Kinywaji gani cha baridi unachokipenda? Kinywaji changu cha baridi ambacho nakipenda ni juisi ya matunda. Ni juisi ambayo inakuwa imechanganywa. Parachichi, embe, ndizi, tikitimaji, tende, korosho. Hiyo ni juisi ambayo ninaipenda sana. Kwa sababu huwa inanipa nguvu lakini inanipa hisia. Naweza kuweza kushiriki tendo la ndoa.

Unajikinga vipi na jua kali? Wakati wa jua kali huwa kwanza ninaepuka kutoka nje au kutembea kwenye jua kali Lakini pale ambao huwa inabidi huwa ninatumia mwavuli kuweza kujikinga na jua kali Lakini pia muda huo huwa navaa nguo nyepesi ambazo hazikusanyi joto kwa haraka.

Unashugulikia uzaifu wako vipi kazini. Ninapogundua kwamba nina uzaifu fulani katika kitu fulani. Huwa ninajishusha na ninaweza ninamuliza yule ambaya anajua ili aweze kunifundisha. Lakini pia mi mwenyewe huwa nachukua mda mwangu kweza kujifunza kusu uzaifu wangu. Kwa nikiwa na uzalipo kufanya kanyure kufanya kumwekia mtu sindano basi huwa naenda yutubu najifunza lakini pia ninafungua vitambu mbalimbali vya shuleni najifunza namna ya kufanya hicho kitu.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kompyuta ninatumia kwa ajili ya kufanya kazi zangu Lakini pia ninatumia kwa ajili ya kuandika Madokezo kwa ajili ya kufanya risachi Lakini pia ninatumia kwa ajili ya kuandika barua za kuomba kazi na kuandika wasifu wangu Pia natumia kwa ajili ya kuangalizia filamu na kuweza kuzipa kutoka mtandaoni. Kwa hiyo, hayo ndiyo matumizi yangu makubwa ya kompyuta.

Unapenda kununua nini zaidi Ninapenda kununua kalanga zaidi Kalanga ni kitu ambacho nakipenda sana na ninakitumia mara kwa mara Kwa sababu huwa za nisaidia katika maisha angwe kujenga mwili wangu napenda mwili wangu ujengwe kwa vitu vya asili Kwa hiyo huwa natumia kalanga Kwa kila siku.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao? Ili kujilinda kutoka kwenye vitisho vya mtandao huwa nahakikisha kuwa nimetunza namba yangu ya asili ya mtandaoni lakini pia huwa ninafuata sheria na kuni zote za akaunti zangu za mitandao ambazo naelekeza kwamba ili niweze kujilinda dhidi ya uhalifu basi nifanye hiki na hiki kwa kuwasha sehemu zote ambazo nahitaji kwa jidi ya ulinzi.

Unapenda kuamka na jua au kulala mapema. Mimi ninaapenda kuamka mapema. Kwa sababu ninaamka mapema ili niweze kuwai kazini. Nisiwe mchelewaji. Kwa hiyo ninaamka mapema kabla saa kumi na mbili kamili ninaamka ninajiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Ninafanya mazoezi. Nakunywa changu cha asubuhi ambacho kime kinakua kina limau basi ninawai kazini. Unaamka mapema.

Je unapenda kukimbia? Ndiyo napenda kukimbia. Napenda kukimbia kwa sababu huwa kunanifanya niweze kufanya mazoezi na huwa nakimbia kila siku jioni nikitoka kazini basi ninakimbia kilomita tano ambazo zanifanya niweze kuupa mwili wangu mazoezi kwa njia kulinda afya yangu na pia kufanya afya yangu iwe bora zaidi.

Tunda lako la kupendezwa ni lipi? Tunda ambalo nalipenda sana ni tunda la parachichi ni tunda ambalo linapatikana kwa wingi katika mkoa huu wa Njombe, ni tunda ambalo nalipenda na siwezi kula chakula bila kuwa na tunda hilo Kwa sababu ni rahiisi, ni tamu lakini pia lina faida nyingi kwa afya yangu ya mwili.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Mafanikiwa ambayo nimeyapata kazini ni kuweza kujimudu, kujihudumia katika maisha yangu So baada kupata kazi nimeweza kuanza kulima, nimeweza kuwanza kulima mwakajana na mwakahuu pia na lima Kwahiyo hayo ni mafanikiwa ambayo yametokana na kazi yangu.

Unashambuliaje tatizo kazini. Kunako kuwa na tatizo kazini, huwa cha kwanza kabisa nakuwa mtulivu. Naanza kufikiria chanzo cha tatizo ni nini. Baada ya kujua chanzo cha tatizo ni nini Baada kujua chanzo cha tatizo ni nini, huwa natafuta suluhisho mbalimbali. Nachagua machaguo mbali mbali ya masuluhisho. Halafu, nakuja nachagua lile ambalo, naona kabisa, litanipa matokeo mazuri. Ndiyo wanafanyia Lakini pia nahikisha kwamba hilo latizo haliwezi kujirudia tena siku nyingine.

Uwezo gani ungependa kuwa nao? Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kuona vitu ambavyo vinafuata. Ni kutabili vitu ambavyo vinafuata. Uwezo ningependa kwa nao ili uweze kunisaidia katika kujua kesho ikoje Lakini pia kujua badaye ikoje na kuweza kunisaidia katika kubeti niweze kula hela kutoka kwa kampuni ya kubeti.

Unaandaa ripoti za kazi vipi? Ripoti za kazini huwa ninaanda kwa kufuata miongozo mbalimbali ambayo ipo kwa ajili ya kuandaa ripoti. Chakwanza huwa naandaa karatasi. Ninaandika idadi ya wagonjwa ambayo tume hudumia kwa mwezi mzima. Lakini pia na ugonjwa ambao alikuwa anaumwa. Halafu baadaye ninaingiza kwenye ripoti ya mtuwa ambacho ni kitabu ambacho huwa kina orozesha idadi ya wagonjwa walio hudhuria kwa mwezi husika.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni Tukio la kuzaliwa lakini pia Tukio la harusi ambapo inatarajiwa kufanyika mwaka huu hilo litakuwa ni Tukio langu la muhimu mno kwenye maisha yangu kwa sababu ninakuwa ninaunganishwa na mtu ambaye nitaishi naye maisha yangu yote ya hapa duniani kama mke na mme.

Unafanya nini kuwatia moyo wenzako? Ili kuweza kuwatia moyo wenzangu, huwa nahakikisha kwamba ninavaa viatu vyao. Kwamba ninavaa uhusika. Kuwa mimi kama wao. Halafu, ninawaambia kwamba kama ni tatizo hili litaisha tu. Na mimi pia huwa natoa msaada wangu. Kuweza kusaidia. Kuweza kuwa. Kuweza kufikia malengo au kutatua shida ambao huwa napitia.

Kipawa gani huna? Kipawa ambacho ninacho, ni kipawa cha kushawishi. Mungu amenijalia uwezo mkubwa wa kuweza kushawishi jambo, kuhawishi watu, wakafanya jambo na wakanielewa, kila sehemu ambao mimi huwa naenda huwa nakuwa na ushawishi mkubwa kwamba watu wananielewa, wananikubali na wananisikiliza.

Umewai kusafili wapi mahali pazuli. Maali pazuli ambapo nimewae kusafili ni katika misitu ya kazi mzumbu ambao iliopo kisalawe. Wakati nipo chuo kanisaletu la Roman Catholic lilianda safari ya kwenda kutembelea viputio katika misitu ya kazi mzumbu iliopo huko kisalawe. Kwa kweli maali pala nipazuli, kuna manzali nzuli, misitu inafutia, kuna maji, ya metulia kwenye buawa, unaweza uka endesha na mtumbi, kwa hiyo nisimambo ya metulia sana.

Kazi gani ya nyumbani unayochukia? Umenigusa pa zuri. Kazi ya nyumbani ambayo naichukia ni kazi ya kufua. Kweli ni kazi ambayo siipendi kabisa. Lakini sinanamna kwa sababu bado sijaoa na natakia kufuwa. Kwa hiyo huwanafuwa. Lakini ni kazi ambayo naichukia sana. Ndio maana huwana kusanya nguozangu nyingi. Ndio sikumoja nafuwa. Sababu huwanakuwani mvivu wa kufua na siipendi kazi ya kufua.

Mwandishi gani wa vitabu unampenda? Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda sana ni Nyambali nyangwine Mwandishi ambaye alikuwa anaandika vitabu ambavyo vitabu tuvitumia kwenye kusoma shule ya msingi na sekondari Kwa kweli alikuwa andika vizuli na vyenye mafunzo mazuli.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Sifa ambazo kiongozi mzuri anatakiwa kuwa nazo ni kama zifwatazo. Kwanza kiongozi mzuri lazima awe na maono. Maono ambayo yataipeleka tatisi mbele. Lakini pia awe na uwezo kuwasiliana na watu ambao anawaongoza. Lakini pia awe mstari wa mbele katika kufanya majukumu yake. Lakini pia kiongozi mzuri lazima awe anatatua changamoto za watu ambao ana waongoza.

Niambie kuhusu kazi au masomo yako. Mimi ninafanya kazi. Ninafanya kazi ya uuguzi katika hospitali ya mkoa. Nilichagua kazi hii au uuguzi huu kipindi ambacho baada kumaliza kidocha sita. Nilichagua kwa sababu niliona kwamba kuna uhitaji wakueza kuihudumia jamii. Kitu ambacho nakipenda kuhusu hii kazi yangu ni kwamba ni nakuwa na isaidia jamii moja kwa moja kwa kuwasaidia katika matibabu na kuweza kuhudumia waweze kupona. Changamoto ambazo nazipata ni kwamba sio wote ambao tunahudumia wanaweza kulithika na huduma ambazo nazitoa. Kwa hiyo hizo ndizo changamoto kwa unakuta kuna malamiko yanapokuja uongozi wa juu kwa hiyo ni hivo. Kitu ambacho ningependa kubadlisha kuhusu kazi yangu ni mshahara, ngazi ya mshahara sababu tunaanza na ngazi ya mshahara ambayo ni chini kidogo kulinganisha na miaka ambayo, tumesoma.

Lugha gani ungependa kujifunza? Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa. Ni lugha ambayo naipenda na ni lugha ambayo imeenea duniani. Kwa sababu naifamu kiswahili na kiingereza, ningependa pia nijue kifaransa kwa sababu inatumika kwenye inchi nyingi za kiafrika. Kwa vile kongo, ua senegari, kwa hivo ningependa nijue kifaransa.

Je, wewe ni mtu wa mbunifu? Ndiyo, mimi ni mtu wa mbunifu. Huwa napenda kubuni vitu mbali mbali katika maisha yangu. Napenda kubuni, napenda kuwa mbunifu kwa sababu kwenye haya maisha ya sa hivi, bila kuwa mbunifu huwezi kutengeneza hela. Kwa hiyo huwa napenda kila siku nifikirie nini ni mbuni kiwezi niwezi kuweka sukoni. Kwa mimi ni mbunifu.

Nini kina kuchofanya ufulai sana? Kitu ambacho kinanifanya nifulai sana katika maisha yangu mimi ni Kitu chochote ambacho kina mafanikio yangu, kinafanya nifulai Kwa mfano, nimeenda kazini, nimefanya kazi zangu vizuli, zimeenda bila shida, basi nitafulai Lakini pia nikiongea na mpenzi wangu ninafulai Lakini pia nikiangalia filamu, huwa ninafulai na pia nikiangaria timu yangu ninayoipenda ikishinda huwa nafurahi sana.

Je, unaweka picha zako mtandaoni? Ndio. Hua ninatabia ya kuweka picha zangu mtandaoni, pale ambapo nakuwa nachapisha. Machapisho mbali mbali kwenye mitandao yangu wa kijamii ambayo ni TikTok, Facebook na Instagram. Hua ninachapisha picha zangu pale ambapo labda nimetembelea. Sehemu fulani yenye vivutio Basi nikipiga picha, nitachapisha. Lakini pia labda ninasherehekea siku yangu wa kuzaliwa. Basi hua na chapisha picha yangu mtandaoni.

Umewai kufikilia kuanzisha biyashara yako? Ndiyo. Katika maisha haya kwetu ya kila siku, utajiri mwingi unatoka kwenye biyashara. Kwa hiyo, kama kijana ambaye ni na ndoto za maisha mazuli, basi huwa na fikilia kuhusu biyashara. Na biyashara ambazo huwana zifikilia ni biyashara tatu. Biyashara kwanza, biyashara vifaa vya pikipiki. Lakini pia biyashara ya mazao, ambao ni meyanza kwa kulima kwanza. Halafu pia biyashara nyingine ni biyashara ya maduka la madawa za binadamu ambapo kwa sababu kuna witaji mkubwa wa dawa kwa sababu watu wanaumwa kila mala.

Kazi gani unayodhamini zaidi? Mimi ni muuguzi na ninafanya kazi ya kiuuguzi katika hospitali. Kwa hiyo kazi ambayo naidhamini sana ni kazi yangu ambayo naifanya kwa sababu ni kazi ambayo nimetumia miaka zaidi ya kumi na sita kusoma. Hadi kufika hapa nilipo. Kwa hiyo kazi ambayo naidhamini lakini pia ni kazi ambayo inanipa hela ya kula kila siku. Ni hela ni kazi ambayo inaniongezea maisha yangu inanisaidia kuweza kuwasaidia wazazi wangu nyumbani kufanya mambo yangu kwa uhuru bila kutegemea mtu mwingine Kwa hivyo ni kazi ambayo ninaidhamini sana.

Unapenda kucheza au kutazama michezo. Mimi napenda sana kutazama michezo kuliko kucheza. Kusababu hua na nagopa kwa mbaa nikicheza, naeza nikaumia, au nikafungwa, nikaumia, nikaumia hua napenda kutazama watu ambao wanacheza. Kwa mfano mchezo ambao napenda kutazama na mchezo mpira wa miguu ni mchezo ambao ninaupenda sana Hata mechi iwe usiku namna gani huwa na jitahidi niwezi kutazama Kwa sababu ni mchezo ambao unanipa furaha sana.

Ulifanya nini asubuhi hii? Siku ya leo nimeamuka saa kumi na moja kamili. Nilipo amka nikamshukuru mungu. Hicho ndicho kitucha kwanza ambacho nime kifanya. Kwa kweli kwa siku ya leo asubuhi nilikuwa nimetingwa na kazi zanguza asubuhi kwa hivo sikuweza kula kitu chuchote asubuhi. Ila sasa hivi ndo nipo napika ili niweze kula. Leo ni siku yangu ya mapumziku kwa hiyo sijaenda kazini. Na asubuhi ni mejihisi vizuri tuu ni mejihisi nikawa mwenye nguvu. Na nimeamka baada ya kuongea mpenzi wangu kwa hivyo ni siku ambayo ni meianza vizuri pia.

Je unapenda paka au mbwa Mimi ninapenda mbwa kuliko paka Ninapenda mbwa kwa sababu ni mnyama ambaye anatoa huduma za ulinzi kwenye majumbani nikikumbuka mwaka elfu mbili na tano tulibahatika kupata mbwa mmoja ambaye tulikuwa tunamuita askari ni mbwa ambaye alikuwa anatusaidia sana kwenye swala ya ulinzi Kwa mali zetu kwa hiyo napenda mbwa kuliko paka japo pia na paka pia ana msaada yake katika nyumba kwa kusaidia kufukuza panya na kinapendelea mbwa zaidi.

Niambie kuhusu kinywaji unacho kipenda zaidi. Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni chai. Na ni chai ya viungo ambayo inakua ina mndalasini, karafu, tangawizi na na hiliki. Chai huwa na kunywa wakati nakarabia kwenda kulala ili uweze kuchengamisha mwili wangu na kupa mwili. Unafuu kutokana na kazi ambayo tunakuwa tukifanya mchana. Mtu ambaye anelekeza kuhusu kinywaji hiki ni rafiki yangu ambaye yuko tanga kwa sababu tanga wanajua sana kuhusu chai Baada kunywa chai kwa hivo najisikia vizuri na jisikia mchengamfu lakini pia ni kilala huwa napata usingizi mzuri.

Je unapenda kusikiliza redio ndiyo huwa ninasikiliza redio hasa vipindi vya asubuhi na pia napenda kusikiliza vipindi vya mchezo muda wajioni siku nyingine huwa ninasikiliza vipindi vya redio kwa haja yakupa kukwelimika kutoka nakunakuwa kuna vipindi ambavyo vinasimulia maisha ya mtu fulani Kwa hiyo ninasikiliza lakini pia naweza kuchangia au kuomba mziki kupata burudani.

Unafanyaje kazi na timu ya mbali? Pale ambapo kunatokea kwamba kuna kazi na timu iko mbali. Huwa nafanya kazi kwa kutumia mtandao. Ambapo huwa tunaunganishwa na mtandao wa zoom kwenye kompyuta yangu. Na tunaweza kufanya kazi kwa waledi tu kama vile ambapo kutumia kwa pamonja kilani.

Ungependa kuona maendeleo gani katika jamii? Ningependa kuona maendeleo mengi sana katika jamii. Kwanza kabisa jamii iweze kutambua nyakati tulizopo. Jamii saivi imejisahau sana katika suara la malezi. Wanawacha watoto wanakuwa na malezi mabaya. Wanaiga malezi ya nchi ambayo mpaka watoto wanakuwa natabia siyo nzuri. Kwa hiyo ningependa kuona maendeleo katika jamii. Hasa katika nyanja ya tabia Lakini pia maendeleo katika nyanja ya utafutaji kwamba watu wajishughulishe waweze kupata kipato Lakini pia nione maendeleo kwamba barabara ziwepo umeme uwepo na hospitali ziwepo jirani na huduma ziwe zinafikika kwa urahisi na ziwe zina sio gharama sana.

Ujuzi gani unahitaji kuimarisha? Ujuzi ambao unahitaji kuimarisha ni ujuzi wakuweza kufanya kazi mtandaoni. Kwa mfano, ujuzi wa kuingiza data, ujuzi wa kukopi na kupesti, lakini kunakili na kuandika, lakini pia ujuzi wa kufanya risechi, lakini pia ujuzi wa kuchambua data. Hizo ndio ujuzi ambazo natamani niweze kujifunza na kujimaisha zaidi ilizimsaidie kufanya kazi za mtandaoni.

Ulikuwa unapenda kufanya nini ototoni? Nilipokuwa mtoto nilikuwa napenda sana kusoma. Nilikuwa napenda sana kusoma kila kitu ambacho nakikuta njiani nakisoma. Liwe gazeti, liwe isho kitabu. Nakumbuka wakati ototoni nilimaliza biblia yote kwa kusoma. Kwa napenda kusoma sana.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Muda wa mwisho ninaushugulikia vizuri kwanza kabisa nahakikisha kwamba kazi yangu haisubiri mpaka muda wa mwisho wa kazi. Kazi kwa mfano inabidi imalizike tarehe thelathini na moja mwezi wa kwanza na imeanza leo basi mimi nitahakisha kwamba ninaenda na wakati. Naanza leo leo kuweza kufanya kazi hiyo naigawanya katika makundi madogo madogo ambao yanafanyika kiurahisi kwa hivyo huwa si subiri sana kufikia tuseme siku ya mwisho ya kushugulikia kazi.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Huwa nahimiza ushirikiano katika timu kwa kusema maoni yangu ambayo ni chanya. Huwa sisemi kwa kumshambulia mtu. Nahakikisha kwamba, nasema katika lugha ambayo kina mmoja anaelewa. Lakini pia huwa nasema kwamba baada ya kazi kutakua kuna motisha kaza fulani. Kwa hiyo hapo ushirikiano huwa unakuwa ni mkubwa.

Je, ungependa kuangalia nyota, ndiyo, ningependa kuangalia nyota kwa sababu ninajua kwamba maisha yetu haya ya mda inaendeshwa na nyota. Ingawa, tayari ninafahamu nyota yangu ni nyota ya mapacha kwa sababu nimezaliwa kati ya 21 mwezi wa tano na tarehe 22 mwezi wa sita Kwa hiyo mimi nyota yangu ni mapacha lakini ningependa kuangalia zaidi ili kufahamu sifa za nyota yangu.

Unapenda kucheza na watoto? Ndio, huwa ninapenda kucheza na watoto kwa sababu watoto ni watu ambao ninawapenda sana na wananipa furaha pindi ninapocheza nao. Kwa hiyo ninapenda kucheza na watoto na napenda watoto wakike sana kucheza nao na napenda mungu anjalie niweze kupata mtoto wakike.

Je umewahi kutembelea zi wa au mto? Nimewahi kutembelea mto. Zwai si jabahatika kutembelea. Nimetembelea mto Ruaha. Ambao unapandikana katika mkoa wa morogoro na mkoa wa iringa. Nimeweza kutembelea wakati nsenda kutembelea mbuga za wanyama za ruaha. Naniweza kujionea mandhari na jinsi wanavyo. Utunza huo mto ruaha.

Jee, una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaikumbuka Kumbukumbu ya kutisha ni kipindi ambacho nipo chuo ambapo nilifeli masomo kama tatu hivi nilinusurika kidogo kuanza kufukuzwa chuo Kwa hiyo ndio kumbukumbu ambayo naikumbuka ambapo nilinusurika kufukzwa chuo nilifeli masomo sana.

Ungependa kujifunza nini kipya? Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni kuweza kufanya kazi mtandaoni na kuweza kupata mafanikio mazuri. Kwa mfano, kwa saivi ndo nimeanza tu kufanya kazi hizi za mtandaoni, lakini sina uzoefu mkubwa sana kuhusu kazi za mtandaoni kwa ungependa kujifunza hizo kazi mtandaoni.

Je, unagawanya taka zako? Hapana huwa sigawanyi taka zangu Mi taka zangu huwa naziweka katika sehemu moja Halafu baada ya hapo nita kuzitupa katika shimo ambalo lipo karibu na nyumbani Baada ya mda zikiwa zimekusanyika zimekuwa nyingi huwa nanunua mafuta ya petroli. Ninazimwangia halafu ninaziteketeza.

Mandhari gani nzuri umewahi kuona? Mandhari nzuri ambayo nimewahikuona ni katika bustani ya Kituro. Hii ni hifadhi ya taifa ya Tanzania ambayo inapatika na nyara za juu kusini. Ambayo inaitwa Kituro ina mauwa mazuri sana ambayo. Sisi kama watanzania huwa tunaita ni Garden of Eden. Ambao ni kama bustani ya mungu ina mauwa mazuri ya kila namna Kwa hivo hayo ni mandhari mazuri ambayo nimewai kuona.

Je, unapenda kuenda pwani? Ndio, huwa napenda kuenda pwani, Kwa sababu nimeishi katika mikwaa miwili ambayo ina pwani. Kwa hiyo, nimekuwa na tabia ya kuenda pwani na kuenda kukwaja kutuliza akili Ninazunguka, ninakaa, naongea na marafiki zangu Lakini pia wakati mwingine nakaa peke yangu Ninapunga upepo, kwa hiyo, ninapenda kuenda pwani.

Je unapenda kunywa maziwa? Ndiyo huwa napenda sana kunywa maziwa na huwa nahakikisha kwamba kwa wiki lazima ninywe maziwa hata mara tatu maziwa ni kinywaji kizuri sana ambacho kina protini nyingi kwa hiyo huwa nakunywa kuweza kujenga mwili wangu Lakini pia kupunguza uzito sababu maziwa ina proteini nyingi na proteini huwa zinapunguza uzito.

Unafunya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Ili kupunguza matumizi ya plastiki, huwa nahakisha kuwa na nunuwa vitu ambavyo au vifungashiwa ambavyo vinatumika mara kwa mara Lakini pia huwa ninatupa takataka vizuri kwamba situpi takataka ovyo Lakini pia huwa najaribu kununua vitu ambavyo sio vya plastiki, nanunua vitu vya chuma.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Changamoto ambazo ninakutana nazo kazini ni, uhaba wa vifaa vya kufanyia kazi Lakini pia kutokuelewana na baadhi ya watumishi wenzangu kitu kingine ni uhaba wa motisha. Sehemu ambapo nafanyia kazi huwa wanachelewa sana kutoa motisha. Hizo ni changamoto ambazo ninakumbana nazo kazini.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana? Wakati wa mapumziko ya mchana huwa ninaenda mgahawani sehemu ambayo wanapika chakula cha haraka Ninakula chakula ambacho nitakuwa nimekikuta na ambacho nimependa kula siku hiyo Lakini pia huwa nakaa ninaongea na mpenzi wangu kwa simu Lakini pia ninakaa muda mwingine nakaa tu Hili kupumzisha akili na kupitia mtandaoni hili kuona ni tarifa gani zinaendelea.

Unapenda kuandika au kuongea. Ninapenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Wakati wa kuongea huwa naona kuamba ni nakosa maneno. Ninabidi mpaka nakosa maneno kuongea. Lakini venye kuandika huwa na kuwa najipanga. Ninajua nini niandike. Lakini pia napata mda mzuri wa kufikiria. Wakati wa kuandika huwa kuandika. So unapenda kuandika sana kuliko kuandika.

Niambie kuhusu mziki unaopenda. Mziki ninaopenda mimi ni mziki wa bongo flavor. Ni mziki ambayo huwa unaniburudisha sana. Na mwimbaji ambayo ninampenda ni alikiba. Alikiba ndio msanii ambayo ninampenda zaidi. Wakati ambao huwa nasikliza mziki ni kipindi ambacho nakuwa nimetoka kazini, nimetulia lakini pia nikiwa na mawazo huwa nasikliza mziki au nikitaka kupata ujumbe fulani huwa nasikliza mziki Huwa najihisi vizuri sana niksikiza wimbo ambao naupenda Kwa mfano wimbo wa alikiba wa mwana huwa napata mafundisho mzuli ambayo yananijenga mimi na kujenga jamii ambayo inanizunguka.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Mimi mala nyingi huwa napenda kufanya kazi pekee yangu. Lakini kuna kazi zingine, siwezi kufanya peke yangu mfano. Nikiwa kazini ikitokea zalula. Mgonjwa amepata zalula ya kimatibabu ya kiafya kwa hiyo hapo siwezi kufanya peke yangu Lakini napenda zaidi kufanya kazi peke yangu.

Je, unapenda kuimba? Ndiyo, huwa napenda kuimba na huwa naimba kwaya. Ya kanisani, kwa hiyo kuimba ninapenda na ninaimba nyimbo za dini. Na huwa na, siku za misa za ibada, siku za jumapili, huwa naimba kwaya kwa ajili ya kuongoza ibada. Kwa hiyo unapenda kuimba.

Jee, unapenda kucheza ngoma? Ndiyo, kwa sababu sisi kama wabena, tuna utaratibu wa kucheza ngoma. Kwa hiyo, huwa nacheza ngoma kama utalatibu wetu. Ngoma huwa napenda kucheza, hasa kwenye sherehe za kitamaduni, lakini pia hata shereza halusi, huwa nacheza ngoma.

Unapotaka kustarehe unafanya nini ninapotaka kustarehe huwa ninamwita mpenzi wangu tunatoka nje kwenda kwenye sehemu ambazo wanapika chakula kizuri tunaenda tunakula chakula ambacho tunakipenda tunafurahia pamoja tunapiga tunaongea kwa kupiga story na kuweza kujifu kujenga ukaribu zaidi na zaidi.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Sehemu ambayo na iamini na huwa na isomea habari mtandaoni ni Instagram. Ndo sehemu ambayo mara nyingi natumia kusoma habari za mtandaoni kupitia akaunti za vyombo vya habari mbalimbali kama vile TBC taifa, Wasaf FM, Crown FM Lakini pia na mtu binafsi kama miladiayo ambao huwa wanatua taarifa za kweli.

Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndiyo, huwa nikikuta kunachapisho ambalo ni lakuvutia. Huwa ninapitia maoni mtandaoni, inaweza kuona watu wanavoandika, kupitia maoni huwa najifunza maisha mbali mbali. Kwafano, nikikuta kunachapisho ambalo na husu mambo ya biyashara na watu wametoa maoni yao kusu unamu na biyashara inavyowaenda. Huwa napata elimu na kujifunza kuhusu maisha.

Unapenda chai au kahawa? Mimi ninapenda chai kuliko kahawa. Na chai ambayo naipenda ni chai ile ya viungo ambayo inakuwa na viungo mbali mbali. Na pia ninaweka asali kwenye hiyo chai siyo sukari hiyo ya viwandani kwa unapenda chai zaidi.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Msimu wa mwaka ambao naupenda zaidi ni msimu wa masika kwa sababu ni kipindi ambacho mvua zinanyesha. Na mvua kwangu ni kitu cha muhimu sana kwa sababu kinatusaidia kwenye kilimo lakini pia upatikanaji wa maji lakini pia mazingira yanakuwa yanaukijani mwingi hivyo yanakuwa yanapendezi.

Unafanya nini kwanza, unapu anza kazi? Ninapu anza kazi, maranyingi huwa nina chambua kazi ya siku husika, inaziweka katika makundi. Zile kazi yambozi naitaji nguvu na akili ya kubwa, zinaziweka kwa za kwanza, hafu zizi ngini zinakuwa za mwisho, lakini pia inaziweka kwa kusali.

Kipindi, gani cha televisheni unachokipenda. Kipindi cha televishen ambacho nakipenda ni kipindi cha michezo. Nakipenda kipindi cha michezo kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu, ndo mchezo ambao naupenda kwa hiyo huwa napenda sana kukikiza kipindi cha mchezo. Hasa cha Azam TV ambacho inanitwa mshike mshike viwanjani.

Unamkumbuka mwalimu mgani kutoka shule? Mwlimui ambae namukumbuka kutoka shule ni mwalimu mkuu wa shule yangu ya sekondali ambae alinisaidia sana kipindi ni nasoma kidato cha nne. Nisaidia nilikuwa nakaa kwake. Lakini pia alikuwa kama mzazi kwangu. Ndoo mtu wa kwanza kuninunulia simu.

Je, umewahi kuenda maonyesho ya sanaa? Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa. Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na nane, ambapo nilienda kwenye makumbusho ya taifa, ambapo kulikuwa kuna maonyesho ya ucholaji na vinyago. Kwa nimeweza kushuhudia uchoraji mzuri kwa kupitia kwa wasani mbali mbali wa maonyesho ya sanaa.

Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, na mnyama ambaye nimewahi kumfuga ni mbwa, ambaye nilimfuga mwaka 2012 ni mbwa ambaye alikuwa ananisaidia sana katika kazi za ulinzi, lakini pia alikuwa ananisaidia kwenye swala la kuenda kuwinda wanyama porini, na angedele kufukuza pia.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ambalo nalipenda zaidi kazini ni kuweza kumudumia mgonjwa kwa huduma ambazo ni bola na kwa kufata kanuni na miongozo na kuhakikisha kwamba anaweza kupona na kulejea katika majukumu yake ya kila siku.

Unatazama video wapi mitandaoni? Video huwa natazama katika mitandao mikuu mitatu ambapo Kuna Instagram ambapo kuna yale wanatazama Kuna Facebook na TikTok na TikTok ndio asirimia kubwa sana ambapo kuna video nyingi sana mbali mbali za kuherimisha za kuburudisha.

Mafanikio gani binafsi unayoyathamini kazini? Mafanikio binafsi ambao na thamini kazini ni pale ambapo ni nakuwa nimeweza kumudumia mgonjwa Mwanzo hadi mwisho kwa kufata tarina miongozo lakini pia kwa kuwakisha kwa ambao mgonjwa huyo amepona na yupo kwenye afya zuli.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Ninapoanza mradi mpya wa kazi huwa ninajifunza kwanza huo mradi wangu unahusu nini Lakini pia huwa ninajiwekea malengo mbalimbali kuhusu huo mradi na naanza kuyatekeleza mdogo mdogo mpaka nitakapo yamaliza yote.

Jee unapigia kula, ndiyo, huwa unapigia kula na hii ni mwaka hundo unapigia kula kwa male ya kwanza ni kwa najiandikisha Lakini ilikuwa spigi kula Lakini mwaka huu ni meamua kutimiza akiangu ya kikatiba ya kupigia kula Kwa hiyo ndiyo, huwa unapigia kula.

Ni somo gani ulilopenda shuleni? Somo lililokuwa napenda shuleni ni somo la biolojia ni somo ambalo linanifanya mpaka leo Ninafanya kazi hii ya kuhudumia wagonjwa ni somo kwa sababu ni somo ambalo limejikita zaidi katika kusoma mwili wa binadamu Lakini pia hata mimea.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kitu ambacho kinanipa motisha kazini, ni uwepo wa mtendea kazi, mazingira mazingira mazuri ya kufanyia kazi, lakini pia ushirikiano ambao naupata kutoka kwa wafanyakazi wenzangu, lakini pia na mshahara pia ambacho kinanipa motisha.

Jee, unapenda kutembea kwa miguu. Ndiyo, huwa napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni afya kutembea kwa miguu. Muda mwingi ninapotoka kazini mda wa mchana, huwa ninatembea kutoka kazi ni mbaka nyumbani. Hii, hunipa kuweza kufanya mazoezi, lakini pia kujenga mwili wangu, usiweza kubweteka.

Je, umewai kusafiri na ndege, ndio, nimewai kusafiri na ndege, ni kipindi ambacho nilikuwa narudi kutoka chuo. Bada kumaliza chuo, niliweza kusafiri na ndege ya kutoka daresalam, hadi bea mjini, ambako pale nikapanda gari, hadi ya nyumbani kwetu, mbalali. Kwa hiyo, nimewa kupanda ndege ya Air Tanzania.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini, huwa ninatumia muda huo kuenda kula chakula, lakini pia huwa natumia kuweza kuwasiliana na mpenzi wangu, huwa nampigia simu, kumjulia hali, anaendeleaje, lakini pia huwa natumia muda huo kuangalia burudani kidogo kwenye video kwa mitandao ya kijami.

Unapendelea kuwasilena vipi na watu? Mimi siyo mpenzi sana wa kuwasilena wa watu Lakini mara chache huwa napenda kuwasilena wa kwa kuapigia simu mtu upekea mbae huwa na wasilenae mara nyingi ni mpenzi wangu mbae pene mchomba wangu Kwa huyo huwa na wasilenae mara nyingi kwa kutumia njia za ujumbe mfupi Lakini pia kwa kumpigia simu.

Unafanya malafiki wapia vipi? Mimi kwa hali yangu nilivyo siyo mzuli sana katika kutengeneza malafiki wapia. Lakini malafiki wapia, mala nyingi huwa natengeneza endapo tukikutana katika kazi. Kazi ambayo inaitaji teamwork. Kwa hiyo hapo ndi huwa naweza kutengeneza malafiki. Kwa hiyo kwa mwaka katengeneza kutengeneza malafiki mmoja au nistengeneze kabisa.

Jee, unapenda kula popcorn, ndiyo, huwa napenda sana kula popcorn za maindi, ambapo huwa napenda kula hizi popcorn wakati naangalia filamu, wakati mwngine huwa natumia kama chakula katikati ya chakula, ambayo ni snacks, kwa hiyo napenda sana kula popcorn za maindi ya yenye sukari.

Niambie kuhusu mzaji bora wa mpila wa kikapo. Mchezaji bora wa mpila ya kikapo ambaye mimi namhusudu ni Leblon James. Ni mchezaji ambaye nampenda sana kutokana na uchezaji wake kwa sababu huwa anaisaidia timu yake kuweza kushinda mataji. Mchezo wa ajabu ambao nimeshudia akicheza Leblon James ni ule ambayo alivunja rekodi ya kuwa mchezaji ambaye amefunga pointi nyingi kwenye ligi ya MBA. Ujuzi ambao namwona nao ni ujuzi wa kuluka, kuweza kufunga magoli ya mbali, lakini pia kusaidiana na wenzie kuweza kushinda mechi. Wakati ambao huwa najihisi vizuri sana nikimwona akicheza na asipocheza kwa kweli huwa naumia sana.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku za mvua. Kwanza ninapenda sana mvua. Na siku mvua zikinyesha huwa nina kinga maji kwa ajili ya kutumia ndani. Na siku ya mvua niliyofurahia zaidi ni siku ambayo mvua ilinyesha baada kuwa imekatika kwa mda mrefu na mazao yalikuwa yanakauka. Mvua mda mwingine huwa inabidilisha mipango yangu. Unakuta nataka niende kazini lakini mvua inakua inanyesha kwa hiyo inafanya nachelewa kwenda kazini huwa najihisi vizuri sana hasa nyakati za usiku mvua ikiwa inanyesha huwa inanifanya niweze kupata usingizi mzuri.

Unafanya nini wakati unahitaji msada kazini? Pindi ambapo, ninahitaji msaada kazini. Huwa ninawasiliana na wenzangu kuwaambia shida yangu niliyonayo. Halafu, huwa wananishauri. Sehemu ambayo ninaweza nikapata msaada wa hiyo shida yangu. Au shida yangu ikatatiliwa. Kama ni kiongozi wangu wa wodi, au ni kuenda kwenye uongozi wa juu wa hospitali basi. Huwa nafanya hivyo na naweza kusaidika.

Unasherekea siku ya kuzaliwa vipi. Siku yangu ya kuzaliwa huwa nasherekea kwa kuwa na marafiki zangu lakini pia kuwa na mpenzi wangu huwa tunapika chakula kizuri, tunapika nyama, tunaandaa keki kwa ajili ya kusherekea siku hiyo na huwa tunafurahi pamoja siku nzima mpaka usiku kwa kweli huwa nasherekea vizuri sana kila mwaka mwezi wa tano.

Aprili. Unapo sema Aprili na naihusisha na mwezi wa mwanzo mpya na maandalizi. Ni mwezi ninautazama kama kipindi cha kujipima upya kuangalia malengo ya mwanzo wa mwaka. Nimefikia wapi na nilifanya nini kuboresha Aprili pia hunikumbusha subira na muendelezo, mambo mengi yanaanza kuchanua taratibu si kwa haraka. Kwa mtazamo wangu, Aprili ni mwezi wa kurekebisha, mwelekeo na kuimarisha nidhamu kabla ya mwaka kuendelea mbele.

Chelewa. Chelewa kwangu si jambo ninalolipenda. Naona kuchelewa kama kukosa heshima ya muda wa wengine na yangu mwenyewe pia. Huwa najitahidi sana kuwai kwa kupanga mapema na kujipa muda wa ziada kwa mambo yasiotabilika. Lakini pale ninapochelewa bila kukusudia nakubali naomba radhi na najirekebisha na nachukua kama funzo na kuboresha mipango yangu ijayo.

Duka. Duka ni sehemu au mahali ambapo bizaa huuza au hulunuliwa. Linaweza kuwa dogo au kubwa. Lakudumu au lamda, lakini pia linaweza kuwa za vitu kama chakula, nguo, vifaa vya nyumbani au bizaa nyingine za matumizi ya kila siku. Kwa mtazamo wangu, duka ni kiungo muhimu kati ya mzalishaji na mtumiaji. Na pia ni chanzo chakipato kwa wengi katika jamii.

Fursa fursa ni nafasi au uwezekano mzuri wa kufanya jambo fulani ili kupata faida, maendeleo au mafanikio. Mfano, kupata kazi ni fursa ya kuboresha maisha. Elimu ni fursa ya kujijengea msafari mzuri wa maisha.

Tutaonana baadae, hii ni kauli inayomaanisha, watu wawili wanaoagana lakini baadae wana. Watapanga kukutana, au inaonyesha kuwa watakutana tena, siku nyingine au wakati mwingine. Kwa mfano, n nakutakia siku njema, tutaonana baadae, pale ambapo mme anamuaga mke wake wakati anaenda kazini.

Unaweza. Unaweza ni neno linalotumika kuonyesha uwezo wa mtu kufanya jambo fulani. Lakini pili ni neno kuwa ni swali au kauli ya motisha kwamba unaweza. Kauli ya kukwamba mtu ya kupongeza kwamba unaweza. Unaweza kufanikisha malengo yako kama utajitahidi. Unaweza kunisaidia leo, kwa hio unaeza kawa ni kupongeza kwamba unaweza kufanikisha au motisha lakini poia unaeza kuwa ni swali je unaweza kufanya kitu hiki.

Idala ni kitengo au sehemu ndani ya taasisi ina inayoshughulikia kazi maalumu kwa mpano mimi hapa nipo idala ya upasuaji lakini pia kuna idala ya wagonjwa wa zalula na kuna idala ya vipimo kiniku hio ni kwa upande wa hospital lakini kama ingekua ni shule basi kuna idala ya sayansi, kuna idala ya lugha na kuna idala ya michezo kwauo idaa ni kitengo ambayo imo ndani ya sehemu au shilika, ndani ya shilika ambayo inafanya kazi ndongodogo ili kukamilisha majukumu ya tasisi husika.

Gari. Gari ni chombo cha moto ambacho huwa kinatumika kama usafiri. Toka sehem moja kuenda sehemu nyingine. Ambapo kuna aina mbalimbali za gari, kuna gari za abiria, kuna gari ndogo za usafiri za binafsi, lakini pia kuna gari la, za mizigo.

Baisikeli. Baisikeli ni kifaa au ni chombo ambacho kwa kinatumika kusafilia chenyewe hakitumii Sio chombo cha moto ni chombo cha baridi kina mataili mawili na kinakua na mnyororo kwaiyo unakua unaendesha kuzungusha hizo pedeli. Na kinadumika mara nyingi sana kwenye mazoezi, kinabeba mzigo, lakini pia inapakia watu wawili.

Desemba ni mpululizo wa miezi katika mwaka ambao ndo mwezi wa mwisho katika mwaka. Ni mwezi ambao huwa unakuwa ni kwa ajili ya kujifikilia na kufanya tasimini ya mambo yote ambao umefanya kwa mwaka mzima. Na huwa unakuwa na siku kuu ya Christmas ambao ni siku ya kuzaliwa kwa bwana wetu Yesu Christo.

Mboga, mboga ni chakula ambacho huwa kinatumika kulia chakula kikuu kwa mfano mboga ambayo inafaa ni nyama, mboga majani au mboga ya mchuzi, mboga ya dagaa ambayo inatumika kulia ugali, wali na vitu vingine.

Nyama. Nyama ni chakula kinachotokana na wanyama. Inaeza ikawa ni misuli au viungo vya wanyama. Hutumika kama chanzo kikuu cha proteini katika lishe ya binadamu. Kuna nyama ya kuku, kuna nyama ya ngombe, kuna nyama ya mbuzi.

Ufanisi. Ufanisi ni uwezo wa kufanikisha jambo au kufanya kazi kwa halaka, kwa asimali ndogo na kwa matokeo bola zaidi. Kwa mfano, ufanisi kazini unahakikisha kazi zinakamilisha kwa mda na kwa ubola kwa hali ya juu.

Nimefurahi kukutana nawe. Nililokutana nawe ni kauli ya kuonyesha furaha na heshima baada ya kukutana na mtu mpya kwa mara ya kwanza au baada ya mda mrefu. Kwa mfano umepokea mgeni baada ya kutana naye unamwambia nimefurahi kukutana nawe. Karibu sana.

Mawingu ni mkusanyiko wa chembechembe za maji au seruji zirizo juu ya anga. Mawingu huunda anga la juu na mala nyingi huashilia hali ya hewa kama mvua au jua. Anga inapokuwa la blue, mala nyingi huwa inakuwa ni jua au jeupe. Lakini angali likiwa jeusi Basi huwa inaashilia nini ni mvua na ndo maana Tuna methali yetu inasema kuamba dalili ya mvua ni mawingu.

Karibu. Karibu ni neno la kuonyesha ukarimu kwa mgeni au kwa mtu yoyote ile. Lakini pia linaonyesha uungwana. Lakini pia ni kumkaribisha mtu mahali au tukio. Kwa mfano karibu tule karibu ndani. Lakini pia linaeza kujibu kama shukulani. Kwamba umempa karibu nyumbani kwangu. Iyo pia ni hutumika Lakini pia asante kwa msaada wako halafu mtu anajibu kalibu kwamba unakalibishwa.

Kamwe. Kamwe ni neno linalotumika kuashiria kabisa. Si kwa namna yoyote au la kabisa. Yani kamwe ni kukataa kwamba hichi kitu hakiwezi kutokea kamwe. Na mara nyingi huwa inakuwa ni kauli ya ukamwe ya ukali na inasisitiza inasisitiza kwamba jambo hilo halitafanyika au hakubaliani nalo kabisa. Sita acha kufanya mazoezi kamwe. Au kamwe usikose heshima kwa wengine kwa hiyo ni ukali au msisitizo wa jambo fulani.

Mjomba. Mjomba ni ndugu wa mama au kakake na mama. Kwa huyo ndio ambaye tunamuita Mjomba.

Samahani, samahani ni neno la kuomba msamaha au kueleza kujuta kwa kitendo au maneno fulani au kutokufanya jambo vizuri kwamba samahani, sitaweza kufika. Pia inaeza kutumika kwa kuomba nafasi au kuanza mazungumzo kwa heshima kwamba samahani naeza nikaongea jambo au samahani kwa kuchelewa kwenye mkutano.

Kaskazini, ni mwelekeo wakijografia unawashiria upande wajuu kwenye lamani, au mwelekeo wadunia kuelekea kwenye alama ya kaskazini. Pia utumika kuashiria semu ya inchi au eneo.

Sikio ni sehemu ya mwili ambayo ipo kichwani ambayo kwa kuna masikio mwili na ni sehemu ambayo huwa inatumika kwa jili ya kusikia sauti na kweza kustafsi lakini pia huwa inatumika kwenye kulinganisha uyano wa mwili.

Habari yako.? Habari yako ni salamu ambayo huwa inatumika kuweza kusalimiana na mtu ambaye mmeweza kuonana. Mfano. Habari yako kaka. Habari yako ndugu yangu. Habari yako ni salamu ambayo inatumika kusalimia.

Chumvi. Chumvi ni kiungo muhimu katika chakula ambacho huwa kinatumika kuongeza latha. Chumvi ipuo ile chumvi ya mawe na chumvi ya kawaida ya mezani. Chumvi ni kiungo muhimu ambacho kinatumika kuongeza latha.

Mkate ni chakula ambacho kimetengenezwa kwa kutumia ngano alafu pia kikaokwa na kukatwa pandepande au kwa choi kizima ambacho huwa kinatumika kama kitafuno cha asubui.

Hoteli ni jengo au nyumba ambayo huwa inatumika kwa kulala wageni. Lakini pia hoteli huwa inakuwa na sehemu ya chakula. Naam, hiyo ndio hoteli.

Faili ni jumlisho chanyalaka, taarifa au data zioifazio pa moja. Iwe kwa katarasi au kieltoniki kwenye kompyuta. Kwa mfano, nimeifazi baluwa zote za Australia kwenye faili moja.

Salad. Salad ni chakula kilicho andaliwa kwa mchanganyiko, wamboga, matunda, au viongo vingine. Mara nyingi kinakuliwa au kinaliwa kikiwa safi au kikiwa na kikiwa bila kupikwa. Kwa hii inaitwa salad. Kuna salad ya kanyanya na kanyanya, vitunggu, ambayo inaitwa kachumbari.